Wakati huu wa likizo najistawi kwa kuwa na marafiki zangu na familia yangu, ambao tunapatana, tunashiriki pamoja mlo, tunahafu wakati mzuri, tunakuwa na mvinyo pamoja pia, yaani tunajiachilia na kuwa kufurahia wakati huo na kujuliana hali.

Kusema kweli sijaenda tamasha lolote la mziki, but nimekuwa kwenye vilabu ambavyo vimekua na mziki mzuri. Kama la viva, nilikuwa nimenda la viva, hata kama ilifungwa, nimeenda quiver pia. Lakini starehe concert yenyewe tamasha, sijafika tamasha. But ni kitu ambalo kiko kwa mawazo yangu na ningetaka kufanya.

Siipendi kutazama nyota kwa sababu pia mahali ya ambapo nipo nyota hazionekani kwa urahisi. So nikisema napenda kuota nyota, kuona nyota nitkuwa nadanganya. Lakini napenda kuangalia mwezi na maybe pia jua linapotoa na kuku nini asubuhi jioni.

Nikiwa na mkutano ambao nafaa kuhudhuria, cha muhimu ni kujianda kwa kujua muktatha wa huo mkutano na kujianda kwa kujipanga kujibu maswali na mambo ambao ya takuwa ya naulizwa humo. So hicho cha maana ni kujianda kulingana na muktatha na shughul ya hiyo mkutano.

Mara mingi juu ya kufanya kazi kwenye online, mi hujipata nakaa sana usiku, nakaa sana hadi kitu saa tisa saa kumi nikifanya kazi. Kwa hivyo kulala mapema ni jambo ambalo huwa sifanyi, ila nikilala mapema sana labda ikuwe kutoka saa naane saa tisa saa kumi hivi.

Michezo ambayo napenda kutizama ni michezo kama ya boxing, michezo ya dondi na pia kadanda. Ila kadanda sipendi sana kama kama boxing. Boxing hunichangamsha na naeza pia kuyaona pia the reaction venye wanaocheza, wanaishiriki, wana wana wanapokea zile dondi. Kadanda pia ni njema ila siezi kaa chini dakika tisini kutizama but marudio napenda kuyaona.

Nina ujuzi wa kucheza gitaa, ila si mimi si pro but najua naeza cheza k G, k C, naeza pia cheza na k A. Napenda gitaa ni chombo chema cha mziki na pia it's a good instrument so mi napenda kucheza. Na inanituliza pia wakati ambapo ninaskia nina mawazo. Nina gitaa nyumbani so mara kwa mara mimi huicheza.

Swali hili ningelisema kuwa ina ina inadepend na nanii niko wapi. So, kama ni kwa kupiga simu, napenda kuongea, kuliko kuandika message. Juu nikiongea, unaezanihisi, na unaeza kuzihisi, kuzisikia hisia zangu, naeza kujieleza vyema. But, kama ni wakati huu wa kuandika pia, napenda kuandika pia, mimi ni writer.

Kawaida tu kwa kupika, kuwa na marafiki na familia, na kufurahia wakati huo. But sasa siku hizi venye majukumu yamekuwa mengi, unakuta pia pesa hazitoshi kwa hivo the best I can do nakuta ni nini, ni kuchil tu na familia, na kuhave a good time, na siku inapita tu.

Siezi sema napenda maua But Ninapoyaona yamepandwa na yametunzwa vizuri. Ni jambo ambalo ni huwa hunifurahisha sana. Kwa sababu mi napenda mahali panakaa vizuri. Na mahali pametunzwa. Na maua ni part of the Part of the Reasons why mahali hukaa. Mahali panaeza kaa vizuri So napenda. Siezi sema napenda But yakiwa mahali ambapo pamewekwa vizuri yako sawa.

Somo la sayansi ninalolipenda sana ni biolojia, biology. Ninalipenda kwa sababu ni yanaeza kukuambia jinsi mwili wa mwanadamu ama hata mnyama ni it's a very complicated system. Jinsi damu inavyotembea, jinsi unavyoeza kuhisi uchungu, na jinsi mtu alivyoumbwa na ametoka wapi, na jinsi magonjwa yanakuja. So, biology hunishtua na hunipendeza sana na ninalipenda kweli kweli.

Kwa siku nakunywa maji lita kama mbili na napenda sana sana kunywa maji ya asubuhi, saa saba na jioni. But wakati sana sana majioni masaa ya saa nane hivi kwa sababu kuna jua jingi na wakati huo joto hukua mingi sana so napenda kunywa maji wakati huo sana sana.

Muda wangu wabure nautumia kujiboresha kwa kutazama filamu pale on YouTube na pia on TikTok na kujua historia ya nchi tofauti kwa kupitia mitandao kama YouTube na pia TikTok na pia napenda saa zingine kutulia na kutofanya kitu chochote.

Wakati kama huo natulia tuu na kufanya kazi ambayo naeza kufanya kwa wakati huo. Bila kujipresha ama kujifinyilia. Napenda tuu kufanya kazi yangu bora naifanya hivo naifanya kwa ubora. Nafanya nachoeza kufanya na hayo mengine yatakayo baki nita yafanya kwa mda mwingine. Hivo ndo inavyofaa.

Ndiyo, naeza. Naeza kuishi siku moja bila teknolojia. Hata wiki moja, naeza. Bora nina mahali pazuri pa kukaa, na niko na chakula changu, maji yangu, na mambo mengine ya kimsingi. Teknolojia hainishtui mimi. Hata mwezi, naeza. Bora niko salama, naeza.

Timu ya mpira ambayo naipenda na naishabikia ni timu ya Manchester City. Na naipenda kwa umarufu na ustadi wao katika kucheza kadanda. Na kwa miaka ambayo imepita wamekua wakifanya vyema na wamekua kwenye juu ya jaduali ambalo ni the English Premier League. Timu hiyo naipenda na natumai itaendelea kufanya vyema.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kutoka jamii mbali mbali na pia kutoka kwa tamaduni mbali mbali kwa sababu kila tamaduni zina jinsi ambavyo walikuwa wana viandaa vyakula vyao na kwa hivyo unavyo vijaribu unaweza kuelewa tamaduni za hizo jamii tofauti.

Sipendi kutembea mstuni kwa sababu ninauwoga kuwa naeza atakiwa na mnyama. Kama mambo kama hayo. Kama ni mstuni ambao najua hauna wanyama naeza tembea na niende pia pale nipunge hewa safi. Nijione manthari. Na niwe wa kukukaa humo tu nakufraia na kuwana wakati wangu wapeke yangu.

Zawadi, ya juu ambao nishawahi pokea ni mia tano ambao nilipewa na mchumba wangu, mpenzi wangu, Monique. Na mia tano inaeza kuwa kidogo lakini sikuwa na pesa zingine na mahali nilikuwa nilikuwa ninahitaji nauli ya kurudi kwangu. Kwa hivo hiyo mia tano iliniokoa sana na nikaeza kurudi. So, it is the best gift.

Napenda kutembea mahali ambapo kuna nyasi nzuri, kuna miti, ni kusafi, kuna mito, mahali yaani mahali mashambani, mahali ambapo mandhali yametunzua, hali ya anga ni nzuri, kuna hewa safi, na hakuna kelele mingi kama za Nairobi ama za mitaa za town.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuunda pesa zangu, ambazo hazingekua, hazingesemekana ni gushi. Ningekuwa na ya uwezo kama huo, ningekuwa nanunua mavazi mazuri, ningekuwa naishi kwa nyumba nzuri, ningekuwa na magari mazuri. Yaani kila kitu ingekua best on top of the range. But sasa, inabaki tu ni ndoto kwa sababu sina huo uwezo.

Kwenye olimpiki napenda mchezo wa riatha, ama sana sana mchezo wa riatha, ambapo watu wanakimbia, na napenda mchezo huo kwa sababu kwenye nimetoka nchi yangu, inajulikana sana kwa watu wanakimbia, masafa marefu, na ni watu ambao nashabikia kwa roho moja. Na nawapenda kwa sababu huo mchezo unahitaji nguvu na bidiii, na pia unafaa kuwa na, a very strong mind. Ndio uweze ukashiriki katika mchezo kama huo wengi hawaezi. Na ndo maana sisi kama Kenya tunashine kwa hizo mbio.

Ningependa kujifunza kispanish kihispania kihispania ni lugha moja tamu nasikia ina sound vizuri sana ni lugha tamu ya kuongea na pia nchi kadhaa zinaongea na hiyo lugha So ninapoweza kuvisit ma nchi kama Mexico. Ninapoenda pale Colombia Venezuela na niende Spain pia. Na niende nchi zingine ambazo zinaongea kispanish tunaeza kuongea pamoja na kusikizana so ningetaka sana kusikia kulearn kispanish.